Mimi nina uhusiano mzuri sana na wazee wangu, na uhusiano mzuri sana ambayo ni heshima, ambayo ni upendo, ambayo ni kuongea pamoja, ambayo ni kusaidiana pia. Ninapenda kuwasaidia inapowezekana na wasaidia kwa kufanya kazi mdogo mdogo. Nawasaidia kwa kuwabebe hata maji hata kuongea na wao pia waniambie wananiambia hadithi za kitambo wananiambia wananipea maadili wananipea wema wananifunza pia njia nzuri kukuwa mtu mzuri kwa maisha na kukuwa kama wao. Kwasababu wao walijitahidi, wananirekebisha, ninapokosea. Na pia wananipea mwongozo wananiongoza kwa maisha ambapo wengine wao ni maadili mema katika maisha yangu. Na ningependa sana kusema nina mahusiano nzuri sana na wazee wangu ya maadili, heshima, upendo, usaidizi. Na kujitafutia na kuongea vizuri na wao asante.

Asante sana pia kwa hilo swali, "Nashugulikia makosa kazini vipi?". "Okay", kama afisa mkuu wa maabara, napatanga makosa sana, napata makosa kutoka kwa wafanyakazi wenzangu, napata makosa kwa kwa watu ambao tunakaa pamoja, napata makosa kwa hata kufanya kazi pamoja na watu wengine. Kwa sababu unapata mtu ama mwenzako, mfanyakazi mwenzako, anafanya kitu ambayo ukuwa unatarajia, afanye. Na pia unapata pia wamegombana ama wamekasirikiana kwa sababu labda sampuli ambayo ilingia, haijafanywa. Na mwenye alikuwa anafaa kufanya, anaanza kuongea, anaanza kuongea vibaya anaongelesha mwenzake vibaya. Nashugulikia kwa kuwaonglesha, kuwaelewa, kwanza nawaskiza kwanza, kwanza naskiza kila mtu venye akona hadithi yake, venya akona stori yake, naskiza wote pamoja. Nikishaskiza wote pamoja, "then" naweza naweza waongelesha, naweza waambia ya kwamba iye maabara, ili--, maabara inaitaji watu ambao wanafanya kazi kwa pamoja, watu ambao wanaelewana pamoja ili kuweza kuwashugulikia wagonjwa vizuri, na ili kuweza kupata majibu ambayo ni hakika, majibu ambayo inasaidia inasaidia madaktari kujua shida ya mgonjwa. "So", nashugulikia kwa kuwasikiliza na kuwaelewa, na pia kuwaongelesha vizuri ili waweza kufanya kazi kwa pamoja na kuelewana. Asante sana.

Asante sana pia, la kwanza kabisa nataka kuyaanzia, kusema na kwamba, kutoa sadaka ama mchango, ni kusaidia watu, kuwajali watu, na inaonyesha ukarimu. Mimi napenda sana kutoa sadaka ya mchango. Mtu yeyote tu akisema anataka kusaidiwa kitu. Anataka kusaidiwa sadaka. Au anataka kusaidiwa mchang. Labda ya hospitali labda pesa za hospitali hazijatosha. Labda pesa za shule ama karo hazijatosha. Na aitishe mchango ama sadaka. Na napenda sana kupeana sadaka. Inaonyeshana kwamba ninawajali watu. Inaonyeshana pia ukarimu. Inaonyeshana pia ukarimu ambayo yananitosha, ninaweza kutoa kidogo ambayo, ninaweza kugawa. Pia inaonyesha kuwa, niko na heshima kwa watu wengine, ninawajali watu wengine, ninawajali sana watu wenzangu ambao wako kwa mahitaji. So, ninapenda sana kutoa sadaka, ninapenda sana kutoa michango. Asanti.